Na mwakati ambapo nawasiliana na familia yangu, kwa muda mwingi mimi utumia njia ya video, maanake wazazi wanatakanga kukuona jinsi ambavyo unakaa, jinsi ambavyo unafurahia, na nimekua nikitumia kwa muda mrefu sasa, na ni mfumo mzuri sana ambayo inafuraisha. Pia wakati ambapo naongea na wenzangu ama marafiki zangu ambao wako nje ya nche Uwa tuna video call, tunaongea na wao tunazungumza, unangalia mahali ambapo wanaishi kutumia video kwa mawasiliano katika simu imekua mfumo mzuri sana ya kupendeza na ya bei nafuu Wakati mwingina ampapo niko kazini, wakati ambapo niko na mkutano na unapata wenzetu wako mbali, huws tunafanya mkutano wetu kwa video ya mawasiliano, tunaandika vitu tofauti, tofauti ambavyo tunaziongelelea pale kwenye mkutano na imekua mfumo mzuri sana ya kufuraisha na inapendeza na ni bei nafuu, na ni mfumo mzuri sana wa kisasa Wakati mwngine pia ambapo nafunza wanafunzi wangu kufanya, kuelimisha siku hizi imekua raisi Maanake, unaezaingia pale kwenye video Unawasiliana na wanafunzi wako Unaofunza, unawapee mitihani Kisha, unamaliza pale kwenye video una fursa ya kuongea na mwenzako kujibu maswali, kuuliza swali na imekua nzuri sana.

Kupiga kura ni mzuri sana aswa kama wewe ni mwananchi asili na kupiga kura imetusaidia sana kuwachagua viongozi ambao wanamienendo mzuri viongozi ambao si wafisadi na nimekua nikipiga kura tangu ni kafikisha miaka wa kuminanane na saizi nimepiga kura kwa mara kama tatu na imekua mzuri sana kwa sababu kura yako inakupea fursa ya kuchagua mwongozi ambao. Unaona ni kiongozi mzuri ambaye aneza leta manufa kwenye kijiji chenyu. Kubipa kura imekua ni mzuri na imetufaidi. Na hivyo basi tunaimiza kila kijana ambaye amefikisha miaka mwafaka wa kuchukua kura. Aweze kuchukua kuraili, aweze kusaidia wakati ambapo tunachagua viongozi viongozi wengi ambao wakipewa fursa kwenye maofisi uwa awafanyi haki na hivyo basi wakati ambapo ukona kura uneza chagua mtu ambayo unajua huyu ndia atafanya haki, huyu ndiea ata kuwa mfisadi, huyu ndia ataongoza vizuri, huyu ndia atasaidia watu na ataweza kuinua jamii nzima.

Mtandaoni ni mfumo mzuri sana ambaye imetusaidia sana haswa vijana Wakati ambapo tunafanya kazi zetu imeraisisha kila kitu kuanzia kwa mawasiliano Kuanzia kwa ununuzi wa vitu, kuanzia kwa biashara na kathalika ni napenda sana kusoma habari pale mtandaoni na ni komtandao mingi sana kama vile ya TikTok niko mtandao wa X ambayo ni Twitter niko mtandao wa Facebook na kila mara wakati ambapo naingia pale kwenye mtandaoni huwa napata habari za haraka sana na hivyo basi imetufanya kuwa Wakati mwingine hatuwezi nunua televisheni manake Ukiwa na simu yako ya mkononi Unaeza pata habari kila mahali ama kila sehemu ambapo ukokatika hiiinchi yetu ya Kenya Hivyo basi natumianga sana sana mtandao wa Twitter au X ambao ni mzuri sana ambao uneza wasiliana na watu kwenye sehemu tofauti tofauti ya nchini na imekua ni mfumo mzuri sana yenye faida na nzuri kwa jamiinzima.

Kuna mfumo ambao nimeuweka kibinafsi, ili unisaidie kutenganisha kazi yangu na maisha yangu ya kibinafsi. Kwa mfano, wakati ambapo naingia kazini asubuhi, huwa niko kazini. Mambo ya kibinafsi, maisha yangu nayaweka kando wakati ambapo nipo kazini. Lakini wakati ambapo natoka nje pale kwenye ofisi, huwa sasa nimetoka ofisini na nimeingia maisha nyingine ambayo ni ya kibinafsi. Kwa mfano, wakati ambapo nina sheria zangu za nyumbani, huwa nazitenga na zile za kazini. Hata kwenye simu yangu nina simu ama namba ambayo ni ya kazini. Na nina namba ambayo ni ya kibinafsi ambayo naweza zungumza na marafiki zangu, naweza zungumza na familia yangu, bila kuunganisha kazi na maisha ya kibinafsi. Nyingine ni kutenganisha kazi. Kwa mfano, nikiwa nyumbani, huwa sishiki kazi yoyote ambayo ni ya ofisini. Na nikiwa ofisini, huwa sifanyi kazi yoyote ambayo ni ya nyumbani. Hivyo basi naweza tenganisha kazi yangu ya ofisini au ya kazini na maisha yangu ya kibinafsi.

Nina shughuli mingi lakini shughuli ambayo na nipendeza zaidi ni kwa mfano mimi nafanya kazi na pia mimi ni mfanyi biashara. Wakati ambapo nafanya biashara yangu na nimepata customers wengi kwa siku na nimeweza kuuza zaidi huwa nauna kama shughuli yangu ya kibiashara inanipendeza. Manake, kila wakati ambapo nafanya biashara na ninapata faida na ninauza, inamaanisha kwamba mwisho wa siku nitapata kakitu ama nitapata kamshahara fulani. Hivyo basi, wakati ambapo nafanya biashara zangu na ninafanikiwa, huwa inanipendeza sana. Lakini wakati ambapo sipati faida, huwa sifurahi hivyo basi nafanya majuhudi kabisa mengi ili niweze nika fuzu kwenye biashara yangu, manake kufuzu kwangu kwenye biashara ndio, huwa inanipendeza zaidi.

Nimekua nikitembelea puwani, mara mbili au mara tatu kwa mwezi. Hii ni sababu mimi na familia yangu tunaishi karibu na puwani. Na wakati ambapo huwa tunaenda pwani, tunatembelea pale baharini. Na inapendeza sana kutembea pale manake. Mandhari ya bahari, mandhari ya pwani ni kuzuri sana. Inapendeza kuna hewa safi kutoka kwale kwa mtoni. Wakati ambako unona maji ya kikuja, ya kirudi, huwa inaipendeza sana na hivyo basi unapata watalii kutoka nchi mbalimbali. Wanatembea huku pwani kuitazama mandhari ya pwani. Kuenda pwani huwa tunaenda na familia yangu na watoto wangu pia marafiki wakati ambapo tunaenda pale huwa tunafurahia sana tunapata wakati wetu na familia wa kuungana, kuongea maneno ambayo hatujaongea kwa muda mrefu, kujulia na hali. Kutembelea pwani ni mzuri sana maana yake kama ukona msongo wa mawazo unaweza ukasahau ukifika pale maana yake ni pahali mzuri sana kwenye utulivu. Ukiwa umechoka, unatembea pale, unaugelea kwenye maji. Pia unapiga picha nzuri nzuri. Maana yake mandhari pale ni nzuri.

Nina sanaa ya kupaka rangi na ninaipenda sana. Wakati nilienda shuleni, nilisomea mjengo na hivyo basi nimeishi nikifunza wanafunzi wangu jinsi ya kupiga rangi. Kupiga rangi ni kazi rahisi sana na ni kazi ambayo unaweza kufanya kwa muda mfupi sana. Kwa mfano, hata wakati ambapo unaona ukuta wako wa nyumba ni mbaya, unashika vifaa ambavyo vinahitajika na unapaka rangi kwa haraka sana. Hivyo basi naupenda sana kupaka rangi Maanake imenipea mapato ya kila siku na pia ni kuona rangi tofauti tofauti ambayo yanapendeza ni nzuri sana na inanipendeza.

Naam nina saa ya aina tatu, mimi huvaa saa kwa sababu inapendeza sana, saa ni mfano wa pambo ambao unaezavalia kwenye mkono wako, na pia ni nzuri sana wakati una saa manake, unaeza jua ni wakati gani umefika. Hata kama tuko na simu zetu na tunatumia kuangalia saa, Pia saa imetusaidia kueza kujifaidisha na kufanya kazi yetu mzuri Tukitumia saa manake unaweza jua ni sangapi saa hizi.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, vya vichekesho, maanake haswa zile za drama. Wakati nasoma huo vitabu, naweza fananisha na jinsi naeza kuwa naona vile vitu vinafanywa pali kwenye drama. Napenda maanake inanipea fursa ya kucheka na kufurahia. Haswa wakati ambapo nina msongo wa mawazo ni nzuri sana kusoma hizo vitabu.

Nimewahi kula chakula cha Asia, ambayo inaitwa Sushi Japan. Huu ni wali uliotiwa siki na kuandaliwa na samaki mbichi au wa baharini, mboga mboga na muani ama nori. Chakula hichi kilikuwa tamu sana na kilikuwa na harufu mzuri sana. Naweza penda kukula chakula kama hicho tena. Hicho chakula kilinipendeza maanake, wakati ambapo unakutanisha samaki na wali na kuweka hizo vitu ambavyo wanavieka viungo. Inakuwa tamu sana. Ya kwanza ni wakati ambapo nilionja suki ya kwanza, nilikuwa naiogopa sana. Maanake ni vitu ambavyo sijawahi, viona, kwetu ambapo tumeshinda tukipika chakula vitofauti. Hivyo basi nilipendezwa na hicho chakula na ningependa kuikula hicho chakula kira mara.

Napenda kuoga na majimoto, haswa wakati ambapo kuna baridi, ama msimu wa baridi, msimu wa mvua mingi, manake wakati ambapo kuna mvua, kuna uwezekano wa kupatwa na magonjwa zingine, kutokana na baridi au mvua. Hivyo basi ni nzuri kukaa na joto kwa mfano kuoga na majimoto, kuvalia nguo nzito kunywa vinywaji moto, kula chakula moto, itakusaidia kwenye mwili. Lakini wakati ambapo nainanga kazini kwa mfano wa subui naoga na majimoto, jioni nikitoka kama nimechoka huwa natumia maji baridi.

Naam, nafuatilia matukio ya kimataifa. Kwa mfano, vitu kama siasa na mpira ni vitu muhimu sana katika maisha yangu. Na kwa sababu kuna mfumo wa mtandao ambao umerahisisha vitu sana. Wakati ambapo ninataka kupata tukio lolote, huwa ninaenda pale kwenye twitter na nitapata ujumbe wa haraka. Ni nini imefanyika kulingana na siasa, ni nini inafanyika kutokana na mpira, na imekuwa ni mfumo mzuri sana kwa sababu huitaji kununua televisheni mwende mkae chini pale mtazame. Mfumo wa kuwa na rununu na kuwa na 'internet' imefanya vitu vikawa rahisi sana. Na hivyo basi, kila wakati ambapo nataka kujua ama kufuatilia chochote ambacho ninakipenda huwa ninakimbia pale kwenye mtandao, nautazama na ninapata habari yangu ya haraka.

Na napenda kusungumzia siyasa manake ningependa kuwa mwana siyasa nikiwa mpubwa ama nikifikia icho kiwangu. Manake siyasa ni nzuri kwa sababu tunapata kukuelewa ni jinsi gani nchietu inaendelea na wana siyasa wamekua pia wakitufunza mambo mengi. Siyasa ni nzuri manake bila siyasa tuwezi pata viongozi na nigependa kukua mwana siyasa manake nimependa sana kuwa kiongozi fulani Kuna vitu vingi sana katika kijijichetu ambacho inafaa kubadilishwa na kutokana na siasa Ninaeza pata kukua kiongozi kama vile mca na ninaeza kuwakilisha watu wangu vizuri sana.

Ninapenda mazingira ya mtaa yangu Mimi nimetoka mtaa mdogo sana na kuna mazingira mazuri Kuna hewa safi kuna miti ambayo Imekaa kwa muda mrefu nilizaliwa zikiwa na bado iko hadi wakati huu maanake watu pale wanatunza mazingira watu wanajua umuhimu wa kupanda miti Naipenda sana kijiji changu kwa kwa sababu inakaa vizuri, kuna barabara mzuri, kuna maji, kuna pia umeme watu kutoka kijiji changu ama mtaa yangu Wamesoma na ni watu wazuri ambao wanasaidiana Wakati ambapo kuna mtu ambaye hajiwezi Utapata watu wa mtaa mzima wanamtembelea. Hivyo basi ningependa kukaa katika mtaa wangu. Ningependa sana kuishi na wao maanake ni watu ambao ni wangwana sana.

Nimewahi tembelea rafiki yangu mmoja pale kijijini siku moja na nilikuwa imekuwa muda sana kabla sijaonana naye Nilimpigia simu nikamwambia nakuja kutembelea Nilimpelekea vitu vichache kama vile mafuta ya kupika, sukari wakati ambapo nilifika pale Nilishangaa sana kuona kwamba pale kijijini watu wanakula kupitia kwenye sufuria. Mahali ambapo nimelelewa mahali ambapo nimeishi sijawahi ona watu wakikula kutoka kwenye sufuria nimeishi nikijua watu wanafaa kupakua chakula kwenye sahani lakini pale kwa sababu hakuna sahani ya kutosha ilibidi mmoja apakuliwe kwenye sahani mwingine akule pale kutoka kwenye sufuria Hivyo basi imekua kumbukumbu kwangu maanake Sijawahi kaona vitu kama hivyo.

Kuna huu mchezo wa pool ambaye watu huwa wanacheza na wanashinda pesa fulani Nimekua nikifikiria kuianza kujifunza manake huwa inanivutia sana lakini sijailewa jinsi ambayo kucheza Nina mpango kuanza kujifunza kutokana na rafiki yangu mmoja ambaye hamekua kicheza na amekuwa kipata marupurupu kidogo ambaye imekuwa ikimsaidia. Hivyo basi, yeye ndio ameni amenipea iyo ujasiri wa kuanza kujifunza.

Napenda kulala mapema ili niweze nikamke mapema Manake sina juhudi nyingine maanake lazima niende pale kazi ni kila siku mapema bila kuchelewa hivyo basi ni vyema sana nifanye kazi zangu mapema jioni ambapo unaingia kwenye nyumba Natengeneza nguo zangu za kuvaa siku ambayo unafuata Napiga pasi na ninahakikisha kwa nimekula na nimelala mapema Hili niweze kuamka mapema manake nafaa kuenda kazini.

Tumeunda mfumo waki digitali ambao inaito wa whatsapp ni mfumo ambao uko kwenye simu zetu Tumeunda kikundi cha wafanyi kazi Hivyo bazi wakati ambapo tunataka kuwasiliana Uo tunaeza ongea pale kwenye mtandao wa whatsapp kama kuna kazi ambao tunafaa kufanya tunaeza kweleza na pale na ni mfumo mzuri sana kwa sababu uneza pigia simu ya video, mufanye mkutanoenu, uneza tuma kitabu chochote ambacho, uneitaji manake ikona uwezo uo, uneza tuma sauti kutokana na kurekodi, na pia ni mzuri sana manake kila mtu atapata uo ujumbe kwa haraka.

Nimefanya hesabu tangu pale shule yangu ya msingi nikafaulu Nikaenda shule ya upili pia nikafanya hesabu nikafaulu pale kwenye chuo kiku pia nimefanya hesabu kwa makini sana na nimefaulu Kila siku ya mwezi uanafanya hesabu kuulingana na mshara ambao naupata uwa natenga msharangu kulingana na matumizi yangu na hivyo basi iyo yote inaitaji kufanya esabu napenda sana kufanya esabu manake inafanya vitu iwe nzuri na makini wakati ambapo unahokesea kwenye esabu inamanisha ata kwenye kasi yako uneza kosea kufanya vitu vingine esabu ni nzuri asua wakati ambapo unafanya biyashara yako itakua viema sana ujue sabu manake wakati unauza ukinunua inamanisha unatafuta faida ifyo basi ni viema sana kujua kufanya hesabu na ninaipenda sana uwa pia nasaidia watoto wangu wakati ambapo wanafanya homework kama vile ni esabu uwa nawasaidia manake naupenda na nimeufanya kwa mudamrefu sana.

Huwa natoa wasilisho wakati ambapo nina mkutano na kabla ya kutoa wasilisho huwa lazima nijipange niandike wasilisho yangu kwenye kompyuta yangu nahakikisha naipanga jinsi ambavyo nitawasilisha pale kwenye mkutano. Na mara kwa mara, huwa naipitia kwanza kabla sijaenda pale kwenye mkutano nione kama kuna mahali ambao nimesahau kitu au mahali ambapo inafaa kuongezea kitu. Huwa najipanga vizuri ili wakati ambapo naenda kwenye mkutano naweza kupeana wasilisho yangu vile ambavyo inatakikana.

Mimi mwenyewe napenda kucheza mpira wa wa football na nimikuwa nikicheza kwa muda mrefu sana. Nashabikia timu ya Arsenal ya mpira wa mguu. Nimekuwa nikishabikia kwa miaka tano sasa hivi. Naipenda hiyo kuitazama sana sana kwenye televisheni wakati ambapo wanashindana na timu zingine. Naipenda Arsenal maana yake wanabidhii sana wachezaji pale ni wakakamavu na kila wakati ambapo wana.

Nimewai fanya kazi ya kujitolea, pale ambapo wakati nilimaliza shule yangu ya chuo kikuu Wakati huo sikuwa na kazi ya kufanya hivyo basi nikaamua, wacha nijiunge na chuo kimoja ambacho Ilikuwa ni chuo cha kifundi, nilifanya kazi ya kujitolea kwa miaka mbili na kusema kweli, nilikuwa najihisi vizuri sana manake kufanya kazi ambayo haina chochote na bado unafanya vizuri ni nzuri sana manake sa zingine Uwa tunafanikwa kutokana kueza kusaidia wengine Ata kama huwezi pata chochote kutokana na kasi hicho Unaeza pata kuna mtu ambaye anafuraia ya pili niliweza kupata maarifa mingi sana pale kazini Manake siku hizo nilikuwa ni kujifunza kazi na niliweza kupata maarifa ambayo inanisaidia adi wakati huu kwenye kazi yangu.

Siku yangu ya kuzaliwa ni mwezi wa septemba kila mwaka na nimekuwa nikisherekea siku yangu ya kuzaliwa manake ni siku kuu ni siku kuu kwangu na pia ni siku ya kusherekea vitu ambavyo umevipata pale kwenye maisha, unasherehekea mafanikio yako, ya familia yako na watoto wako. Kabla ya sherehe uwa naanda najianda kuenda kupiga picha pali kwenye studio nzuri nzuri ambayo nitazieka pali kwenye mtandaoni Kisha natafuta hoteli nzuri ambayo naezapeleka marafiki tushereke pale Uwa pia naunda keki nzuri ambayo inapicha yangu ambayo naipenda ya vanila Kisha siku yenyewe naalika marafiki, naalika wafanyikazi, watoto wangu, kila mtu aje tushereke pamoja Mara kwa mara uwa nafanyia kwenye hoteli au najipeleka mahali kama wanyama pori na toka nyumbani kidogo Pia uwa natengeneza chakula kitamu ile ambayo nitawapea wageni wangu na pia nitasherekea mimi binafsi.

Napenda msimu wa krismasi, ambao ni mwezo wa kumi na mbili Uwa ni siku ambao tunafuka mwaka mwingine na wakati huo huwa tunakuanga kwenye likizo Atuyuko kazini, hivyo basi tunakuanga na wakati mzuri na familia yangu ya kutembea pale nyumbani ya kutembea tembea manake, atuyuko kazini na pia tunasherekea mwaka mzima ya mafanikio Tukingojea kufuga mwaka mwingine.

Nimejifunza vitu muhimu sana kimaisha na mtu mmoja ambaye amenisaidia sana kunifunza ni mzazi wangu. Nimelelewa katika mazingira ya kufunzwa wa jinsi ambavyo unafaa kuheshimu wenzako, kusaidiana, kufanya kazi vizuri na watu wengine. Watu ambao tena wamenifunza ni watu ambao tunafanya kazi pamoja na wao. Nimeweza kujifunza maarifa mengi sana pale kazini kutokana na watu. Haswa wakati ambapo unapata maono kutoka watu tofauti tofauti. Hivyo basi nimeweza kujifunza mengi sana na imenisaidia sana pale kazini, imenisaidia kimaisha na nimekua nikijua kuna vitu ambavyo ni muhimu kufanya kama vile kuheshimu watu kufanya kazi na bidii na pia nimejua kuna vitu ambavyo hufai kufanya.

Napenda kula wali kwa samaki. Samaki huwa ina ladha nzuri sana wakati ambapo imepikwa vizuri. Na wali pia wakati ambapo umechemshwa na mafuta mzuri, umekaangwa vizuri, na ukakutanisha na mchuzi wa samaki. Pia na samaki yenyewe huwa ni chakula ambacho kinanipendeza sana. Ni chakula ambacho ni nzuri kiafya. Kwa mfano chakula cha masamaki kina manufaa sana mwilini. Kwa mfano ina protini ambayo inasaidia mwili. Pia inasaidia kuwa kwa kiakili. Na chakula cha mchele ama wali pia ni nzuri sana maanake inakupea nguvu katika mwili wako Nimependa chakula hichi kutokana na wazazi wangu Nikiwa mdogo walikuwa wanatupikianga wakati ambapo tuko na sherehe Maanake wao wenyewe walikuwa wanaupenda. Na hivyo basi pia nasi tukaanza kupenda kutokana na wazazi wetu.

Naam napenda kujibu na kusoma maono kwenye mtandao. Haswa wakati ambapo mtu unaweka pale kitu kwa mtandaoni alafu. Watu wanatoa maoni yao. Maoni ya watu huwa inachekesha sana. Hiyo ndio inanifanya niingie mtandaoni niweze kusoma jinsi ambavyo watu wanafikiria. Na kusema kweli, watu wakona majibu mazuri, watu wakona maono yenye inafanya siku yako ikuwe nzuri manake unaweza cheka, pia napenda kutoa maoni. Haswa wakati ambapo mtu amewekelea kitu kama picha ama kitu lolote ambao amechapisha pale mtandaoni. Ni mzuri kutoa maoni manake wakati unatoa maoni mtu ambaye ameiweka hicho kitu kwenye mtandao anaweza kusoma na kurekebisha kama kuna kosa na kama haina kosa pia anahisi vizuri kwamba Kuna watu ambao wanafuata yale ambayo anaichapisha pale kwenye mtandao.

Mimi na watoto wangu wakati ambao kuna nyota, tunapenda kutoka nje kutazama kupiga picha maanake wakati wa usiku kuna mawingu yanakaa zuri unaona rangi ya sky blue ambayo inafurahisha sana na wakati mwingine ambapo nina msongo mawazo huwa natoka kutazama nyota kufurahia jinsi ambavyo maumbile ya mungu inafurahisha.

Nimewaitembea mlima Kenya, mwaka uliopita wa disemba, mwezi wa disemba, tulienda pale na penzi wangu kutembea, ilikuwa likizo la disemba, na nilifurahia sana kupana mlima, manake wakati nilitoka pale, nilifurahia sana manake nilijihisi kwamba nimefanya zoezi ya kutosha, Nimeona mazingira ya pale mandhari ya mlima Kenya ilikuwa inakaa vizuri sana vyo basi ningependa kurudi pale na familia yangu na pia marafiki zangu Manake unapopanda pale Unajihisi vizuri sana Unasahau mambo ya kazini Unapiga picha yako mzuri jinsi ambavyo dunia inakaa haswa wakati ambapo umepanda pale juu ya mlima, utaona walio chini kama wanaaka vizuri sana na inapendeza.

Mara kwa mara wakati ambapo timu yetu inacheza ya mpira huwa tunaenda kutazama na marafiki zangu sana sana siku ya wikendi na tunapofuzu kwenye timu yetu mimi na rafiki zangu huwa tunaenda kucheza mchezo we densi na kukunywa kinywaji yetu ambayo tunaipenda Kisha tunaongelelea vitu vya maana Tunafuraia, kisha tunaenda nyumbani.

Mimi ufanya kazi zangu sana sana mbaka saa tatu usiku na nafanya matairisho ya kesho manake uwa tunaenda kazini na watoto pia wanaenda shuleni. Hivyo basi uwa mnalala mapema kwa sababu unafaa kuamka mapema pia. Kabla nilale uwa nafanya kazi zangu kama vile kutayarisha nguo za kuvaa kesho, kutayarisha viatu, mavazi ya watoto kama vile uniform za shule. Kisha natengeneza chai ambayo ama kiyamusha kinywa ambayo watakunywa asubui manake wakati tunaamuka asubui huwa tunaezachelewa hivyo basi na afadhalisha ni nifanye kazizangu haraka haraka kabla ya saa tatu usiku ndiposa niweze kutoka mapema kesho inayofuata kuenda kazini.

Tukiwa na mradi mpya pale kazini, kisha kwanza ambao, huwa tunafanya ni kukuwa na mkutano ya viongozi mbali mbali, kisha tutajadiliana kuhusu ni nini maneno muhimu ambayo tunafaa kuiweka kwenye ratiba yetu ya mradi mpya. Kisha tunapanga jinsi ambavyo tutatekeleza huo mradi. Katika mkutano huo, tutapea kila mtu nafasi yake ya kuongoza katika hiyo mradi. Ili wakati mradi inaendelea kila mtu ana nafasi yake ya kufanya kazi, ili mradi ifanyike kwa njia unaofaa.

Napenda chakula cha nyama mbayo imekaushwa na baadae ikachomwa. Maanake iyo ni ina ladha nzuri haswa wakati ambao unakausha nyama kisha unachoma. Mababu zetu walikuwa wanakausha nyama kitambo, kukausha na moto, kisha wanachoma na moto, kisha wanakula na ugali. Naipenda hiyo chakula haswa wakati ambapo unakausha nyama na mnapika na ugali huwa na ladha nzuri sana na ni tamu Nimekua nikikula nyama hiyo tangu utotoni maanake wazazi wangu walikua wanaipenda.

Nina vifaa vingi vya kuchaji kwa mfano nina vitu vya elektroniki kama vile kompyuta yangu, kuna simu yangu, ambayo huwa kuna tochi, ambayo pia huwa nachaji, na mara kwa mara huwa nachaji usiku wakati ambapo nalala. Hii ni kwa sababu wakati wa mchana hizi vitu huwa zinatumika kwa mfano wakati wa mchana natumia kompyuta yangu natumia simu yangu na sana sana hakuna ule muda wa kuchaji hivyo basi nimeupangia kila usiku kabla sijalala nazichaji kwa dakika chache kama vile arobaini na nne kisha natoa kwa sababu wakati ambapo unaiweka chaji kwa muda mrefu huwa unaharibu betri ya kompyuta yako au simu yako hivyo basi naafadhalisha kuchaji huo wakati ambapo niko kwa nyumba ndio niweze kuangalia ikijaa naitoa na hivyo kila siku nachaji jioni kabla sijalala.

Na ufanya kila mwezi kwa sababu vifaa vyangu utumika na mtu moja na ni mimi peke yangu na inakua raisi sana kuzifuatilia kwa matumizi. Kwangu mimi wakati natumia vifaa vyangu vya teknolojia na vichunga sana kwa sababu najua ni bei gali kuzimudu na pia kuziunda ikiwa kuna shida yeyote. Na kila mwezi ukipita ambao imekua ni nzuri manake kuna vitu vingi sana zinarakebishwa na kuna vitu ambavyo vimeingia vya teknolojia ambayo kila wakati na naongezewa pale kwa mfano kwa kumputa yangu au simu yangu na hivyo basi inawezesha vitu vyangu ambavyo nafanya vya kiteknolojia vina kuwa rahisi zaidi.

Kwa siku napata barua pepe mingi sana wakati mwingine inaniletea shida maana yake inajaza simu yangu kwa mfano nikobna baruabpepe ambayo hata sijaiguza na mara nyingi uwa na nikipata barua pepe uwa na ziangalia kwanza zile zile muhimu kabisa kama vile za za kazini izo na zile ambavyo si muhimu huwa naweka kando ama nazifuta kwenye simu yangu na zile ambavyo bado ni muhimu nazieka kando naziunda folder ambayo naieka ili nikipata wakati mwafaka nazipitia.

Wateja wangu nawapea kipaumbele haswa wakati ambapo wamenitembelea manake wateja ni watu muhimu sana ni watu ambao wanafaa kupewa kipaumbele wakati wawote ikiwa pale kazini ikiwa ni biashara ni wateja ni watu muhimu sana Kitu cha kwanza ambacho huwa nawapa ni kwamba Nawapea nafasi wachague kama ni vitu ambavyo naviuza dukani mwangu Kitu ambacho inawapendeza nawape kwa bei nafuu Kitu ambacho hijawapendeza pia Nawaimiza wakuje wakati mwafaka ambao nina vitu ambavyo wanavipenda.

Wakati ya ambapo niko na wasiwasi kitu ya kwanza ambacho mi hufanya ni kutulia, kukaa chini, kutulia, kujipea ile mazingira ambayo naeza tulia ambayo haina kelele hiyo inafanya ni jihisi kuwa nimetulia kidogo ama wasiwasi umeisha kingine ambacho mi hufanya ni kutembea Naamua kutembea kilomita karibu mbili tatu ama saa zingine naweza amua kukimbia tu kilomita mbili tatu wakati ambapo nitakuwa nimemaliza kukimbia nitakuwa nakaa chini nimechoka na nitakuwa na jihisi vizuri na nimesahu kama kulikuwa na wasiwasi au msongwa mawazo ambayo maybe ilikuwa inanita.

Mwanga nikona mwanga kwa nyumba yangu na taa zangu sipendi wakati ambapo inawaka ikiwa kali kabisa Maanake inadhuru afya ya macho na si zuri kwa mfano niko na watoto ambao Wanavalia miwani kwa sababu wakona tatizo kwenye macho na wamekua na tatizo hizo tangu kuzaliwa kwao na wakati mwingine ni kali unapata wanajikuna pale kwenye macho hawawezi tazama jinsi wanavyopenda. Hivyo basi nimehamua kueka mwanga ambao sio mkali kwenye chumba cha kulala, chumba cha maakuli. Kila upande kwenye chumba changu ndio uweze kusaidia watoto ambao wakona shida ya macho.

Pale nyumbani nina mfanyikazi ambaye unisaidia kwa kazi za chumbani kwa mfano kufua kupika kung'arisha nyumba kung'arisha kochi zangu kufanya usafi katika nyumba yangu kwa sababu kwa wakati mwingi siyuko nyumbani ni wikendi pekee ndio utanipata nikiwa nyumbani Hivyo basi nilipendelea kutafuta mfanyikazi manake, inaraisisha kazi za nyumbani na kwa sababu unakuta umechoka wakati unafika chumbani. Hivyo basi ni muhimu kuitaji mtu kufanya kazi ambaye atakusaidia kufanya kazi zingine wakati mwengine ukifanya kazi zile zingine. Kwa mfano nina mtoto mdogo, ambaye ana miaka mbili na siwezi mwacha peke yake. Ni lazima nimtafute mtu ambaye anaeza nisaidia kumlea wakati ambapo siyuko. Na huyo mtu wa kumlea pia ameishi kunisaidia kwa kazi zingine za nyumbani na ninampenda mfanyikazi wangu sana. Kwa sababu amenisaidia kulea watoto Yeye ni mtu mzuri sana ni mtu mwenye nidhamu mtu mwenye heshima zake mtu mwenye ana utu Watoto wangu wanampenda na tunampenda kwa ujumla.

Mwaka uliopita mimi na mpenzi wangu tulitembea pale Tanzania Tukatembea msitu fulani ambao unaitwa msitu wa Tuba pale tulikutana na aina fulani ya watu ambao wanapenda kula nyama haswa wanyama wa msituni na kitu ambacho kilitushangaza ni kwamba Hawa watu wanakula nyama ambayo haijapikwa, hiyo ni kitu ambayo ilitushangaza maanake, tangu kuzaliwa kwetu hatujawai ona watu ambao wanakula nyama ambayo haijapikwa, hawa watu wanapenda nyama haijapikwa, wameishi wakila nyama ambayo haijapikwa, na ukiangalia afya yao iko nzuri sana, hawapati magonjwa, wao wako sawa, meno yao iko sawa, inakula nyama ambayo ni ngumu na bado wako sawa. Hicho kisa kilinishangaza na sijawahi sahau hadi wa leo.

Leo ikiwa ni siku ya jumapili Uwa naamka saa ya saa moja asubuhi Kitu kwanza ambacho uwa nafanya ni kuenda kufanya zoezi ya kukimbia Nilikimbia, nikarudi chumbani Kitua kwanza nilifanya nilioga, nikavalia nguo zangu, nikapika Kiamshakinwa, nikanywa Kisha nikatoka kuenda kanisani wakati wasa ambili asubuhi na nikarudi wakati wa saa sita asubuhi.

Naam napenda kutembea kwa miguu haswa wakati wa jioni ambapo natoka kazini. Pia wakati wa wikendi ambapo nafanya zoezi yangu ya kawaida. Kutembea kwa miguu inafaida sana katika afya yangu. Nimeweza kupunguza kilo ambazo nilikuwa nazo mwilini ambayo ilikuwa hatari kwa afya yangu. Tangu nianze kutembea pia Nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yananisumbua kama vile ya kifua Kutopumua vizuri na tangu niaze kutembea vitu vimebadilika Nimeanza kujihisi vizuri Sina magonjwa ambayo yananisumbua sumbua.

Naam napenda kula popcorn, haswa wakati ambapo niko nyumbani na watoto wangu, uwa tunapika na watoto wanapenda sana, haswa wakati ambapo wanakaa chumbani, hawana chakufanya, labda wanawochi katuni yao ama wanatazama mipira. Uwa sana sana tunapenda kukula wakati tunatazama vipindi ambavyo tunavipenda.

Naam wakati ambapo naenda kanisani, huwa natoa sadaka, natoa fungu la kumi, maanake kulelewa kwenye kanisa unafunzwa jinsi ambavyo biblia unasema, na ni muhimu sana kutoa sadaka na kutoa fungu la kumi. Pia mchango huwa natoa haswa kwa watu ambao hawajiwezi ama mtu ambaye ni mgonjwa sana sana. Ni muhimu pia kuwachangia ili waweze wakaendeleze maisha yao ya kila siku. Mchango ambao mimi sifanyi ni ule mchango wa kama vile mtu anasherehekea siku ya kuzaliwa kwake Ama chochote ambacho kitu wanafanya ni cha kufurahia huwa sishiriki kwa kutoa mchango Lakini wakati ambapo mtu anashida ninaona ni muhimu kutoa Maanake watu wanachangamoto mingi kwenye kimaisha na ni mzuri kushirikiana na kusaidiana.

Napendelea kusoma Manake kusoma inakuwa raisi kwangu Kwa lugha yoyote iwe ni lugha ya mama Iwe ni lugha ya kimataifa manake huwa naona kusoma ni raisi na auchukui muda mwingi sana kusoma kama vile kuandika Manake wakati mwengine wanapoandika Unaeza kukosea herufi fulani na mtu ambaye atasoma haezi elewa kitu ambacho ulikuwa unafaa kuelezea. Lakini wakati ambapo unasoma inakua raisi manake unaeza tamka maneno jinsi ambavyo unavyoelewa.

Nilijifunza kuendesha baisikeli nikiwa na miaka kumi pale nyumbani ambapo nimezaliwa Ilikuwa lazima kila mtu ajue kuendesha baisikeli manake baisikeli ilikuwa kama gari Wakati ambapo ungeitajika kwenda dukani Lazima ungejua kuendesha baisikeli uende dukani urudi Wakati mwigine kama hakuna maji ya kunywa Pia ungeendea maji ya kunywa ukitumia baisikeli Hivyo basi nilipenda kuendesha baiskeli na ikanisaidia pia ki afya manake wakati ambapo unendesha baiskeli unakua pia unafanya zoezi kwenye mwili na nimekua nikiendesha baiskeli ata hivi sasa nimeninulia watoto wangu baiskeli wakati wanaenda kucheza wanaendesha nikona yangu pia wakati mwingine ambapo naenda zoezi huwa naiendesha na tunaipenda sana kutumia baiskeli.